Kila asubui ninapoamka, mimi hushukuru kwanza kwa maombi, na kisha najipanga kimawazo, napiga mswaki, najiandaa, na wakati mwingini nafanya mazoezi mepesi. Pia mimi hupitia mipango ya siku ili kuanzia shughli nikiwa na utulivu wa nguvu.